Napenda kitabu cha sungura na fisi, huwa wananifurahisha sana kwanza sungura. Sungura huwa mjanja sana kwa kila kitu, kila badaye hushikuwa lakini hushikuwa mwisho mwisho. Hadithi hii ya sungura na fisi huwa inanifurahisha sana.

Majira yangu ambayo mi binafsi nayapenda ni majira ya masika napenda haya majira kwa kuwa wakati tukipanda mimea zinamea kwa haraka. Tunapata majia ya kutosha kwa kiuraisi. Wakati hiyo hiyo majira mimi hupanda mimea. Kupanda mimea sana sana na kumwagi kupanda mimea sana sana. Wanahisi vizuri sana wakati wa hayo majira kwa kuwa mimea hunawiri kwa haraka na huwa tunapata mavuno mengi sana.

Mara nyingi wikendi mimi hutulia tu pale nyumbani nikifua nguo, nikiosha vyombo, nikiosha nyumba na nikicheza na watoto hapa na pale. Na pia mimi hupenda kupika sana, huwa nashinda nikipika. Napia kushinda na wazazi.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza sana ni kuwa Daktari. Ningependa sana kwa kuwa nimetamani sana tangu utotoni. Ningependa sana kujifunza kwa kuwa ni kitu ambacho napenda. Napia ni kitu ambacho ni niliamua kutoka utotoni. Kwa hivyo naupenda sana.

Naanda ripoti za kazi kwa kuhakikisha nimeandika mada kuu na vidokezo pahala ambapo tulikuwa tumekaa na wakati na pia watu waliohudhuria na watu waliokosa kuhudhuria na viongozi au usimamizi waku.

Wiki langu la kazi mimi hupanga kwa kwanza kabisa kuandaa mavazi yangu ambayo ntavalia hiyo wiki halafu pia mimi huhakikisha nimerauka mapema ili niweze kufika kazini mapema halafu pia mimi huhakikisha nakula kwa wakati na pia mimi huhakikisha nimemaliza kazi ambayo nimepewa kwa wakati.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu sana kwa kuwa. Chakula kitamu sana ukila, unafurahia na pia unahisi kama mtu ambaye amekula. Na pia chakula kitamu ni kizuri kwa kuwa, itakuwezesha uweze kula na kushiba vyema.

Ndiyo, mimi. Natumia mitandao ya kijamii kwa masaa mengi sana napenda sana kutumia mtandao ya kijamii kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo naweza tafuta na kujionea hapo na pia kuna mambo mengi pia naweza julia kutoka hapo.

Harufu ambayo nayoipenda sana ni harufu ya maua. Harufu ya maua hunukia vizuri sana. Hii harufu ya maua nilihisi ile siku niliyoletewa maua na mpenzi wangu. Hiyo harufu naikumbuka sana kwa kuwa ilikuwa inanukia poa. Nikipata hiyo harufu huwa nahisi vizuri mchangamufu.

Chakula ambacho mimi binafsi nakipenda zaidi ni wali kwa kuku. Napenda sana hicho chakula kwa kuwa huwa tamu na pia hunukia vizuri na pia mwonekano wake hunifurahisha tu.

Muziki ambao mimi husikiliza mara nyingi ni muziki za jadi. Nazipenda sana. Hizo muziki kwa kuwa zina mafunzo mengi. Na pia zina elimisha watu.

Mimi hukaa hadi saa nne usiku. Kisha naingia kwenye malazi kulala ili kupumzisha akili. Nimezoea tu ikifika saa nne na nusu ni kulala.

Ndiyo, mimi napenda kwenda, pwani sana, ili nijifuraishe kwa kuongelea, kwa kuona mijengo aina aina, kwa kutembea ili nijue kwote, na pia nishirikiane na watu wa huko kikazi.

Tunda langu kabisa la kupendeza ni maembe. Huwa napenda maembe sana kwa kuwa maembe huwa matamu. Na pia mimi hutumia haya maembe kutengeneza juisi. Ambayo wana inywa karibu kila siku wakati wa mchana. Nikiwa kazini.

Tabia ambayo mimi naipenda kwa wengine ni tabia nzuri. Napena tabia nzuri kama yaeshima kwa wenzako. Kutii wenzako. Kusikiliza wenzako, wawe wadogo, wakubwa. Kutegemea wanaongelea nini. Kujituma. Kujituma. Na kufanya vitendo vyako. Vyema.

Mimi binafsi nahifadhi data yangu kwenye mtandaoni na vitabuni. Napenda sana kuhifadhi data kwa kuwa ni kitu ambayo naona ni kitu ya muhimu na pia ni kitu bora.

Mimi hujistawisha wakati wa wikendi kwa kutembelea miji tofauti tofauti kwa kutembelea wazazi nyumbani na kushinda nao na kwa kufanya kazi za nyumba na kucheza na watoto.

Najihisi vizuri sana kusubiri kwenye mstari kwa kuwa kuna utaratibu na pia kuna mpangilio ufaao, na pia kuwa na mstari ambao yanaenda haraka sana na kufikiwa ni kiurahisi.

Napenda aina ya mkate ambayo mimi napenda ni mkate wa wimbi. Napenda sana mkate wa wimbi kwa kuwa huwa tamu sana. Napia mkate wa wimbi ni mzuri kwa mwili ya binadamu. Napia huzuia magonjwa ndogo ndogo makubwa kubwa.

Mimi naishi kwenye jengo la mawe, napenda sana mazingira ya hapa kwa kuwa kumetulia kuna kelele kuna usalama pia na pia nilihamia hapa kwa kuwa nilipenda mazingira yalivyokuwa ninachopenda zaidi kuhusu hili eneo ni utulivu kumetulia vizuri sana na pia nahisi salama na raha mahali nilipo kwa sasa.

Hapana nafanya kazi na timu ya karibu sana humu nchini. Kwa kuwa napendelea ukaribu kuliko mbali na ni hapa ndo nilipopata kazi kwa kuwa iliamua tu kutulia na hapo lakini nikieza pata ya mbali. Nafanya na timu ya mbali kazi.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa haraka sana kwa sababu hutokea kwa kutopangia kwa hivyo ikitokea mimi huchangamkia kwa haraka ili ili shida yoyote isitokee.

Napenda sana sana kwenda madukani, wikendi. Kwa kuwa wikendi ni siku ambayo mimi huwa. Huwa na wakati huwa nakaa nyumbani huwa siendi kazini. Kwa kuwa wikendi tu ndiyo siku nzuri ya mimi kwenda madukani.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, hufurahisha sana kwa kuwa kila mchezaji hubambania nafasi ya kwanza. Kila mchezaji hujituma na wote hushirikiana pamoja ili waweze kuwa washindi. Huwa nahisi vizuri sana wakati huo wa wa mchezo wa besiboli kwa kuwa hufurahisha sana.

Kwa kulinda mazingira mimi hufanya mambo kama kuokota takataka zote na kuchoma. Kufyeka nyasi ambayo imemea. Kufagia boma kila siku asubuhi na jioni. Kuosha nyumba kila siku asubuhi na jioni. Kuosha vyombo kila wakati baada ya kula na kuoga.

Wakati wa mvua shughuli zangu za mvua huwa mingi sana. Shughuli baadhi ya shughuli ni kama mimi hupenda kupanda mimea. Kupanda mimea ya kila aina. Mimi hutega maji. Mimi hutega maji ambayo yatanisaidia baadaye mvua ikipotea. Mvua imenisaidia sana kwa kuwa inasaidia mimea yangu inanawiri kwa haraka. Huwa nahisi vizuri sana nikisikia sauti ya mvua. Mvua hunifurahisha sana.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kutembelea watoto wajane. Ni kutembelea watoto nicheze nao niruke ruke nao. Tukule pamoja niwapikie, tupige picha, tuwoge, tuwogele.

Kumbukumbu ambayo ninayo kutoka utotoni na wakati ambayo nikiwa shuleni nilikuwa naongoza nikipewa zawadi nyingi na kila mwalimu hadi nashindwa kubeba nikienda nyumbani.

Kuhusu manzaro kutoka dirishani mwangu, huwa naona miti na wakati wa siku, yeah nikiangalia huwa naona miti, inayumba yumba. Miti kukiwa na kiangazi huangusha matawi na pia wakati wa mvua ukifika. Miti matawi yake humea tena. Huwa nahisi vizuri sana nikitazama nje ya dirisha.

Napendelea kuandika sana kwa kuwa, ninapoandika hivo nitaelewa vizuri. Na pia, nikijaribu kusoma kurududilia ile ambayo nimeandika ntakumbuka kwa urahisi. Napendelea kuandika sana.

Malengo ya kila mwezi kazini huwa nayaweka vizuri. Kwa kutilia maanani kuyaheshimu pia na kuyapigania. Na pia kuhakikisha sijayaharibu kabisa.

Njia ambayo natumia kila siku ya usafiri ni matatu huwa napanda matatu kila siku asubuhi na jioni napanda asubuhi nikenda kazini na pia napanda jioni nikirejea nyumbani napenda matatu sababu hiyo tu ndiyo naweza lipia kwa sasa.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya heshima sana. Nawakaribisha kwa kuonyesha jinsi ya kufanya kazi pahali paa kukaa. Nawatembeza niwaonyeshe ofisi zilizo pangwa na hii ofisi ni ya nani hile ni ya nani. Kila mmoja wajue na pia nawaonyeshe ofisi zao.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni zanziba. Ningependa sana kwa kuwa. Kwa mtandao unanikalia poa, huwa unakaa poa, mazingira yake ni nzuri, kuna vitu mingi mingi za kupendeza. Ndio maana ningetamani sana.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni siku ambayo niliota nafukuzwa na maiti nilikimbia mbio lakini nilianguka kisha nikastuka kumbe ilikuwa ndoto tu hiyo ndiyo kumbu kumbu yangu.

Rangi nyekundu naipenda kwa kuwa kuwa nina nguo nyingi sana nyekundu na kuna moja nilikuwa naipenda ikapotea nikalia sana kwa sababu ni nguo nyekundu ambayo nilikuwa napenda hadi waleo napenda nguo nyekundu hadi nikonazo zingine nazo miliki nguo nyekundu viatu nyekundu mingi huwa zina nifanya na hisi vizuri na hii rangi yangu nyekundu nimeona naye watu wengi sana.

Shughuli yangu ya kupendezwa sana ni kufanya kazi yangu, kwa bidii na kukamilisha kazi yangu niliopewa kwa wakati. Pia kusikiliza wafanyikazi wenzangu na kuwasaidia pale ambapo wamegwama na kukutiju wafanyikazi wenzangu wa wakubwa kwa wadogo.

Mji wangu wa kuzaliwa unaitwa Eldoret. Nilizaliwa Eldoret ambayo inapatikana Kenya. Nilzaliwa huko nikalelewa huko hadi wa leo tunaishi huko ni mji mzuri sana. Mji ambao umeendelea na vitu mingi na barabara nzuri na viongozi wema. Watu wana utu katika mji huo huwa narudi huko wakati wa kusherehekea siku kuu kusherehekea na familia. Mji huo ni maalum. Kwa kuwa watu hupanda vitu na kuuzia nchi zingine za nje. Mambo mazuri ni mengi tangu utotoni tulikuwa na marafiki wengi ambao tulikuwa tunacheza nao pamoja tunasherehekea. Mji wangu ni mzuri sana.

Mkono ni kiungo cha mwili ambayo utusaidia kushika vitu. Pia mkono kutusaidia kuandika. Pia mkono hutusaidia kuongea na watu ambao hawatuskii tunatumia mkono kuwaongelesha.

Haraka ni kufanya mambo kwa wepesi bila kupoteza muda wowote.

Biyashara ni shugli ya kununuwa na kuuza bidha au huduma kwa lengo la kupata faida.

Onasi ni zawadi au malipo ya ziada. Anayopata mtu juu ya mshahara au malipo yake ya kawaida. Mara nyingi kama shukrani au motisha kwa kazi nzuri.

Neno skrini lina maana ya picha au uso unaoonyesha maelezo kwenye kifaa cha elektroniki.

Wakati mwingine lina maana ya mara nyingine si kila wakati au kwa vipindi fulani.

Malipo lina yamana ya pesa au kitu kingine kinachotolewa kama fidia, gawio, au kingine kwa huduma, au bidha.

Programu lina maana kadha kulingana na muktadha. Kwa mfano, kipengele chamatukio au shuguli. Inamana kuwa nimpango au radhiba, ya shuguli zinazofanyika kwa wakati maalum.

Mei ni jina la mwezi wa tano katika kalenda ya gregoria.

Hoteli ni mahali ambapo watu wanaweza kulala, kula na kupata hudumu mbalimbali za malazi.

Programu ni matukio au shugli. Programu inaweza pia kumaanisha mpangilio wa shugli au tukio.

Saladi linamaanisha chakula kinachochanganywa ambacho kawaida huwa na mboga, matunda, mayai au vyakula vingine, mara nyingi huekewa mchuzi.

Maji. Namaanisha kioo cha kioevu. Kinachopatikana kutoka kwenye mito, mabwabwa, mvua au chemichemi ambacho watu wanyama na mimea hutumia kuishi.

Mafanikio. Ni matokeo chanya kwa malengo fulani baada ya juhudi kazi au jidihadi.

Jumamosi ni siku ya sita katika juma. Baada ya ijumaa na kabla ya jumapili.

Itunze ni kitendo cha kujihifadhi na kujiweka salama. Au kuwatunza wengine kwa makini.

Oktober ni mwezi wa kumi, katika mwaka wa kalenda ya Gregorian.

Ushirikiano ni hali ya watu, makundi au mashirika kushirikiana kufanya kazi pamoja au kusaidiana ili kufanikisha lengo fulani.

Wasilisho kwa kiswahili lamaanisha ni kitendo cha kuwasilisha taarifa maelezo au kazi kwa mtu au kundi fulani au matokeo ya kitendo hicho.

Mnunuzi. Ni mtu anayenunua bidhaa. Yaani anayelipia kitu ili kumiliki ili kumiliki au kutumia.

Soma, lamaanisha kitendo cha kusoma maandishi, kitabu, au taarifa ili kupata elimu, maarifa, au kuelewa yaliyomo.

Jambo ni kitu, tukio au hali inayozungumziwa au kuzingatiwa.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya juma baada ya jumapili.

Karibu la maanisha kuonyesha karibu kwa hiari au heshima ni kitendo cha kumkaribisha mtu kwa moyo wa ukarimu.

Joto lamaanisha hali ya yamaanisha kiwango cha hali ya juu ya joto iwe kimwili hewa au kitu.

Kamwe. Ni hali ya kutokuwa na jambo lolote au kitendo chochote kinachofanyika. Marangapi kutumika kuashiria siyo kabisa au daima siyo.

Duka nisehemu au mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kwawateja.

Nyama ya ng'ombe ni nyama inayotoka kwenye ng'ombe ikichakatwa na kuandaliwa kwa chakula.

Chumba, ni sehemu ndani ya jengo au nyumba iliogawanyika kwa ukuta au kuta, inayotumika kwa kazi maalumu kama kulala kukaa au kufanya shughuli nyingine.

Sanikisha, nikitendo cha kufanya kitu kiwe cha usahihi au kuwa na mpangilio mzuri, ili kifanye kazi au kuendana vizuri.

Nyekundu, linamanisha rangi yenye mwangaza wa damu au moto, ambayo mara nyingi uwashiria hisia za nguvu, shauku au hatari.

Kikubwa linamaanisha kiasi kikubwa ukubwa au hali ya kuonekana kuwa mkubwa kuliko kawaida.

Nyeupe, inamaanisha rangi isio na rangi nyingine, rangi safi na angavu. Ambayo mara nyingi huashiria usafi, uwazi au mwangaza.

Neno Alhamisi ni jina, la siku ya tano katika wiki, inayofuata Jumatano na kabla ya Ijumaa.

Mwana kwa kiswaili inamanisha mtoto wa kiume au kike yaani mtoto wa binadamu au mnyama.

Mjomba inamanisha kaka wa baba yako au mjomba ni binamu wa karibu wa familia wa upande wa baba.

Interneti. Ni mtandao wa kompyuta, duniani kote unaowezeshe watu kushirikiana. Kubadilishana habari. Kufanya mawasiliano. Na kupata taarifa, kwa kutumia kompyuta au, simu za mkononi.

Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku baada ya kuamka alfajiri hadi saa za kati ya mchana.

Kuku ni ndege wa kienyeji unaokuzwa kwa ajili ya nyama yake mayai au mara nyingi kama mnyama wa kufuga.

Baba, ni mwanaume anayohusiana kimaisha na kifikra na mtoto au watoto wake. Yaani, mzazi wa kiume au wa kike au mlezi wakifamilia.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au mnyama inayoshikilia ubongo macho masikio puwa na mdomo.

Bajeti ni mpango wa kifedha unaoandaliwa kwa kipindi fulani unaoonyesha mapato yanayotarajiwa na matumizi yanayopangwa.

Baiskeli ni chombo cha usafiri kilicho na magurudumu mawili ambacho mtu huendesha kwa kutumia miguu kwenye bendaru.

Tafadhali. Ni ombi la heshima, tunalotumika kuomba kitu kwa adabu au kutoa ombi kwa. Ulaji wa mwenzako.

Azama nii angalizi au kuangalia kwa makini kitu kilicho mbele yako.

Januari. Ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Gregoriani. Yani mwezi una wanza mwaka mpia.

Chapisha. Yamaanisha kutoa au kusambaza nakala za kitu kilicho andikwa kama vile kazeti, kitabu au makala. Ili iwezo kusomwa na watu wengi.

Pakua. Ni kuchukua data Faili Au programu kutoka kwenye mtandao kifaa kingine au server hadi kwenye kifaa chako kama kombiuta au simu.

Jua kali ni hali ya jua kua na joto kubwa na mngao mkali mara nyingi usababisha joto la juu au kushindwa kustahimiliwa na mwili.

Mpya ni kitu kilichozaliwa. Kutengenezwa au kuletwa hivi karibuni ambacho hakijawai kutumika au kutokea kabla.

Lengo la manisha malengo madhumuni au kusudi la kufanya jambo fulani lengo ni kitu unachokusudia kufikia au kutimiza kwa juhudi na mikakati fulani.

Samaki ni mnyama wa maji anayapatikana katika maziwa, mito, au baharini ambayo hutumika kama chakula na pia ni sehemu muhimu ya egosistimu ya majina.

Leo. Yamaanisha ni siku ya sasa. Yaani siku ya leo. Au ya wakati huu. Hii ni siku ambayo tunapoishi na inahusiana na muda wa sasa.

Manjano ni rangi, rangi hii ni mchanganyiko njano na machungwa. Na mara nyiingi huashiria joto furaha au hata hatari katika baadhi ya tamaduni.

Kinywa ni sehemu ya mwili inayatumika kwa ajili ya kuingiza chakula. Kutoa sauti na kupumua inayopatikana kwenye uso wa binadamu na wanyama.

Nyama ni tisho za mwili. Wanyama au binadamu zinazokula zinazokula au kutumika kama chakula hasa tishuu za wanyama kama ngombe kuku kondoo mweza samaki na kadhalika.

Rangi ya chungwa ni rangi inayo shabihiana na rangi ya matunda ya chungwa ambayo ni mchanganyiko wa rangi ya manjano na rangi ya machungwa. Rangi hii mara nyingi huonekana kama rangi ya joto furaha na nguvu.

Jiko ni sehemu au kifaa kinachotumika kupika chakula kinachohusisha moto, umeme au gesi.

Hasa ni kitu kilichowazi cha ukweli au kilicholenga moja kwa moja kile kinachofungumuzio.

Ripoti ni nyaraka au taarifa rasmi inayotelewa kwa ajili ya kutowa mwistari wa matokewe ya utafiti, uchambuzi au shugli fulani.

Takwemu ni tarifa au data zilizo kusanywa kwa mpangilio maalum ili kufanya uchambuzi hesabu au tatimini.

Habari yako ni salamu ya kiswahili inayotumika kuulizia hali ya mtu yani jinsi anavyojisikia au kinachomkikishia.

Chelewa ni kufanya jambo kwa kuchelewa kuliko muda uliopangwa au kukatiwa au kushindikana kufika kwa wakati.

Kaskazini, ni mwelekeo wa dunia unaopatikana upande wa juu, kulingana na ramani, za kawaida. Kinyume, cha, kusini.

Julai, Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya Gregoriani, yaani baada ya Juni na kabla ya Agosti.

Ofisi, ni sehemu, au jengo ambalo watu ufanya kazi za utawala, biashara usimamizi au shughuli nyingine za kitalamu.

Ijumaa ni siku ya saba ya juma kulingana na kalenda ya kiswahili na dini nyingine hasa kwa islamu na wakristu ambapo siku hii huangaziwa kwa ibada au mapumziko.

Basi ni gari kubwa la abiria linalotumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mara nyingi inafuata njia maalum au ratiba.

Baridi ni hali ya hewa au kitu kilicho na kiwango kidogo cha joto kina choosababisha mtu au kitu kuhisi baridi. Baridi naweza pia kumanisha hisia za kushuka au hali ya kupunguka kwa joto mwilini au mazingira.

Baruapepe, ni ujumbe unaotumwa, kielektroniki kutoka, kwa mtu mmoja kuenda kwa mwingine kupitia, mtandao wa kombyuta.

Changanua lina maana ya kuchambua au kufanyia uchambuzi wa kina kitu fulani ili kuelewa vipengele vyake, muundo wake au jinsi kinavyofanya kazi.

Shati lina maana ya nguo ya juu inayovaliwa juu ya kiuno mara nyingi, yenye, mikono na kifungo mbele.

Iko wapi ni swali la mahali linalotumika kuuliza sehemu au eneo.

Moja kwa moja, lina maana ya kufanywa bila waingilio wowote kwa haraka au bila kuzungusha kitu.

Tutaonana baadae ni njia ya kusema tukutane tena baada ya muda fulani.

Ratiba ni oroda ya mambo au shugli zilizopangwa kufanyika kwa wakati maalum.

Sukari ni kiyo kinachotumika kama kiungo cha kula au kinyoaji ilu kuongeza latha tamu.

Vuta lina maana ya kuondoa kitu. Vuta ni kuharibu au kuondoa alama maandishi au kitu kilichoandikwa.

Mkakati linamana ya mpango wa busara au wa makini unaoundwa kufanikisha jambo fulani.

Kwaheri linamana ya salamu nyakuwaga mtu. Kwaheri hutumika pale mtu anafanya maaga au kuondoka.

Folder, ni kifaa, au kifurushi kinachotumika kuifadhi na kupanga, nyaraka.

Treni lina msana ya gari la rally linalosafirishwa kwenye rally likiwa na injini na magari mengi yanayofuatia.

Bila shaka lina maana ya hakika au kweli na hutumika kueleza kukubali au kuthibitisha jambo.

Mazungumuzo lina mana ya ujumbe wa maneno kati ya watu wawili au zaidi kwa madhumuni ya kubadilishana mawazo taarifa au hisia.

Chini lina maana ya sehemu iliyo kwenye au karibu na sehemu ya msingi au chini zaidi ya kitu.

Mara kwa mara hutumika kuelezea jambo linalo jirudia mara nyingi au kwa muda wa kawaida.

Tatizo ni changamoto au kikwazo kinachohitaji kufikiriwa, kutatuliwa au kushughulikiwa.

Mpango lina maana ya mpangilio wa hatua au taratibu zilizopangwa ili kufanikisha jambo fulani.

Tano, ni idadi inayo fwata nne na kabla ya sita.

Kushoto, lina maana ya sehemu au upande wa kulio wa mtu, akiwa amesimama au amekalia, lakini upande wa pili wa mwelekeo wa mbele.

Mbele nina maana ya sehemu au upande unaoelekea mbele au kuelekea mbele.

Kijana lina maana ya mtu alie katikati umri wa ujana kati ya utoto na utu uzima.

Jana, lina maana ya siku iliopita kabla ya leo.

Uamuzi na maana ya hachua ya kuchagua maukuwa mwa jambo fulani baada ya kufikiria au kujadili.

Bonyeza lina maana ya kushinikiza au kukandamiza kitu kwa nguvu au kwa kidole.

Kabisa lina maana ya kuwa kiwango cha juu au kikamilifu bila kupunguza chochote.

Tofuti lina maana ya ukurasa au mkusanyiko wa karasa za taarifa zinazopatikana kupitia mtandao wa interneti.

Aprili ni mwezi wa nne bada ya march na kabla ya may.

Lala linamana ya kuchukua usingizi au kupumzika kwa macho kufungwa.

Wancha wa ndege lina maana ya sehemu kubwa iliopangwa kwa ndege kuondoka na kutua. Na mara nyingi ina majengo ya abiria na huduma nyingine.

Mshahara lina maana ya malipo ya pesa anayolipwa mfanyikazi kwa kazi au huduma anazotoa kwa mwajiri wake.

Koti lina maana ya vazi la juu linalovaliwa kwenye mwili hasa wakati wa baridi au kwa ajili ya kujistiri.

Hivi karibuni lina maana ya wakati wa hivi majuzi jambo lilotekea hivi punde kabla ya sasa.

Nadra, lina maana ya kitu ambacho kinapatikana kwa vigumu kisicho cha kawaida au kinachotokea mara chache.

Hospitali lina maana ya taasisi au jengo linalotoa huduma za matibabu kwa wagonjwa na watu wanaohitaji msaada wa afya.

Kiti ni chombo au sehemu ya kukalia kinaweza kuwa kikubwa au kidogo cha mbao chuma plastiki au kitanda.

Nywele lina maana ya mashina madogo yenye manyewe yanayokuwa kwenye kichwa cha mwanadamu mwanadamu au wanyama.

Ankara ni mji mkubwa wa uturuki unaoshika nafasi a kisiasa na kiutawala.

Vifaa nina maana ya zile nyenzo, mashine, au vitu vyenye hutumika kufanya kazi fulani. Au kufanikisha shughuli.

Usimamizi lina maana ya shughuli ya kupanga, kuongoza na kudhibiti watu au rasilimali ili kufanikisha malengo fulani.

Tafuta lina maana ya kuchunguza kuangalia au kutafuta kitu kilichopotea au kilichohitajika.

Pole lina maana ya kuonyesha huruma msamaha au usaidizi kwa mtu aliye katika hali ngumu au kama salamu ya adabu.

Yai lina maana ya kipande cha maumbo madogo cha uzazi cha kike cha wanyama au ndege ambacho kinatokea kabla ya kuzalisha mtoto au kuku.

Kawaida ni jambo lisilo la kipeke linalotokea mara nyingi au hali ya kawaida.

Rasilimali watu inatokana na maneno mawili. Rasili mali na watu. Na lamaanisha watu wenye ujuzi maarifa na uwezo ambao hutumika kufanikisha malengo ya shirika au jamii. Kwa hivyo.

Desemba ni jina la mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya gregori ni mwezi unaofuata novemba na unaotangulia januari.

Juni ni jina la mwezi wa sita katika kalenda ya Gregoria ya mwezi unaofuata May na unaotangulia Julai.

September ni jina la mwezi wa tisa katika kalenda ya gregoria ni mwezi unaofuata agosti na unatangulia october.

Jicho lamaanisha sehemu ya mwili inayotumika kuona.

Mradi linamaanisha kazi, mpango, au shughuli maalumu inayopangwa kutekelezwa ili kufanikisha lengo fulani.

Machi ni jina la mwezi wa tatu katika kalenda ya gregoria ni mwezi unaofuata februari na unaotangulia aprili.

Puwa linamanisha sehemu ya mwili ilioko katikati ya uso inayotumika kupumua hewa na kunusa harufu.

Jaketi namaanisha vazi la juu la mwili mara nyingi lenye mikono mirefu linalovaliwa ili kutoa au kwa mtindo.

Nafasi lina maana katha kulingana na mukhtatha lakini kwa ujumla linahusiana na mahali au fursa ya kitu au mtu.

Mawasiliano yamanisha mchakato kwa kubadilisha na habari fikra au hisia katia watu au mashiriki ili kwelewana.

Kahawa namaanisha rangi inayokaribiana na mchanganyiko wa nyekundu na njano au rangi ya udongo ambao iliyopauka kidogo.

Ununuzi linamaanisha kitendo cha kununuwa bidhaa? Au huduma kwa kutumia fedha au raslimali nyingine.

Tafadhali linatumika kama ombi la heshima. Au kielelezo cha ustaarabu wakati unataka kitu ama unapojaribu kuomba jambo fulani.

Ndege, linamaanisha mnyama anayeweza kuruka angani na kutumia mabawa yake.

Kampuni linamaanisha taasisi au shirika linalo shughulika na biashara uzalishaji au utowajiwa huduma kwa manufaa ya kifedha.

Bidhaa linamaanisha kitu chochote kinachodhalishwa au kinachouzwa ili kutumika au kutumika kama huduma kwa watu.

Kulia lamaanisha kitendo cha kutoa machozi kutokana na huzuni, maumivu, au hura.

Neno siri linamaanisha neno au herufi zinazotumika kama kificho au namba za siri ili kulinda taarifa au mifumo ya elektroniki. Neno siri kutumika kama kinga dhidi ya watu wasiokuwa na ruhusa ili kuzuia upatikanaji wa taarifa au mfumo.

Mboga ninamanisha mazao ya mimea yanayotumika kama chakula hasaa yale ya majani, mizizi au matunda ya mimea. Mboga huumika kama sehemu muhimu ya chakula cha kila siku. Na mara nyingi ni chanzo cha virutu bisho kama vitamini, madini na nyuzi.

Uchambuzi linamanisha mchakato wa kuchunguza kwa makini Kugawanya Na kuelewa vipengele mbali mbali vya jambo ili kupata ufanisi Ufahamu Na majibu sahihi.

Teknolojia inamaanisha matumizi ya maaarifa, ujuzi na zana za kisayanzi ili kutatua matatizo au kuboresha maisha ya kila siku.

Kula linamaanisha kitendo cha kula chakula au kunywa kinywaji kwa ajili ya lishe au kuburudisha mwili.

Kituo linamaanisha mahali maalum ambako wa shuguli fulani hufanyika au sehemu ya kupokelea kuhamazisha au kutuza vitu au watu.

Babu linamaanisha baba wa mzazi yaani baba wa mama au baba wa baba.

Bustani ya umma ni eneo lawazi lililotengenezwa kwa ajili ya mapumziko, burudani au starehe linalotumiwa na watu wote bila ubaguzi.

Uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza au kuzalisha bidhaa huduma au mali kwa kutumia rasilimali zilizopo.

Nakili ni kitendo cha kuiga, kuandika au kuchukua maandishi, kazi au taarifa ya mtu mwingine bila kubadilisha.

Matunda ni sehemu ya mmea. Inayoliwa mara nyingi yenye ladha tamu au chachu na hubeba mbegu.

Barua pepe ni ujumbe wa elektroniki unaotumwa na kupokewa kupitia mtandao wa intaneti kwa kutumia anwani ya barua pepe.

Fanya kazi ni kutekeleza majukumu au shughuili fulani kwa juhudi ili kufanikisha lengo.

Huduma ni msaada au kazi inayotolewa kwa mtu au jamii inapokidhi hitaji fulani.

Juu ni mahali palipo katika sehemu ya juu au kiwango ya juu kuliko pengine.

Maji ya matunda ni kinywaji kinachopatikana kwa kukamua au kuchanganya matunda ili kupata juisi yake.

Utendaji ni hali ya kufanya kazi au kutekeleza jambo.

Uhasibu linamaanisha utendaji au taaluma ya kuhesabu, kurekodi na kuchambua fedha na mali za biashara, shirika au mtu binafsi.

Sema linamaanisha kutumia maneno kueleza mawazo au kutoa taarifa.

Labda inamaanisha inawezekana kwenda au sii hakika.

Sielewi inamanisha kutofahamu jambo fulani. Na pia yaonyesha kutoelewa kushindwa, kushindwa kupata maana au kutojua.

Ushindani linamaanisha hali au kitendo cha watu makundi au vyombo kujaribu kushinda au kuwa bora kuliko wengine katika jambo fulani.

Meza linamanisha kikombe chasa kikombe chasamani. Kinachokuwa na juu ya sakafu. Kinachotumika kuweka vitu kula kuandika au kufanya kazi.

Neno moja linamaanisha narmbai moja kitu kimoja au kipengele kimoja. Kati ya vingine pia linaweza kutumika kuonyesha umoja au usawa.

Suruali linamanisha nguo ya chini inayovaa miguu miwili kutoka kitovu au nyonga hadi miguu. Mara nyingi hutumika kulinda mwili na kwa mabamo.

Nane linamaanisha nambari nane ni kipengele cha hesabu kinachotumika kuhesabu au kuonyesha idadi.

Mapema linamaanisha kabla ya muda unaotarajia au kawaida au mwanzoni mwa kipindi fulani. Zinatumika kuonyesha jambo lilitokea au kufanyika kwa wakati unaoanza badala ya kuchelewa.

Na kupenda yamaanisha kuonyesha hisia za upendo au kupenda mtu fulani.

Mguu linamaanisha sehemu ya chini ya mwili wa binadamu au wanyama iliotumika kusimama kutembea au kuendelea na mwendo.

Ubora linamaanisha hali ya kuwa kiwango cha juu au yenye sifa nzuri zaidi ikilinganishwa na wengine.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma nimekua na shugli nyingi. Leo nitachukua mda kusoma angalau karatasi kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya inchi yetu ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia. Makazeti ninasoma asubui, lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma, nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa, maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakuenda wiki ijayo. Kusoma kuna fungua akili, kujua mambo mapya.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizurii sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, niweke kengele ya saa nne asubuhi? Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumba. Au nipumzike tu nyumbani nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi. Zina chukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizivute zingine. Na programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi nitachukua maji nisikauke labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki mzima nitengeneza tabia mzuri.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

Asubuhi tayari. Lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua linaangaza. Je.m, nichukue chai au kahawa? Nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya buluu au nyekundu? Nafikiri buluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie mailezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.